Hiyo, napenda kucheza michezo ya video na leo ningependa kueleza kwa nini michezo hii imenivutia na jinsi ilivyo na mchango katika maisha yangu. Kwanza kabisa, michezo ya video hunipa burudani na kunisaidia kupunguza msongo wa mawazo baada ya siku ndefu ya masomo au kazi. Baada ya majukumu mengi ya kila siku, kucheza mchezo wa video hunipa nafasi ya kupumzika na kufurahia muda wangu binafsi. Pili, mchezo wa video hunisaidia kukuza ujuzi mbalimbali. Michezo mingi huhitaji mtu kufikiria kwa haraka, kupanga mikakati na kufanya maamuzi sahihi kwa muda mfupi. Ujuzi huu hunisaidia katika maisha halisi. Kwa mfano katika kutafuta matatizo au kufanya maamuzi muhimu. Pia mchezo ya timu hufundisha ushirikiano, mawasiliano na kuheshimu maoni ya wengine. Hasa unapocheza na watu kutoka maeneo tofauti aidha michezo ya video hunisaidia kujifunza mambo mapya. Kuna michezo inayohusisha historia, sayansi na hata lugha. Jambo ninalofanya kujifunza kuwa rahisi na kufurahisha zaidi. Kupitia michezo hii nimeweza kupanua maarifa yangu na kuangalia dunia kwa mtazamo tofauti. Hata hivyo ni muhimu kucheza michezo ya video kwa kiasi. Ninatambua kuwa kucheza kupita kiasi kunaweza kuathiri masomo afya na mahusiano ya kijamii. Ndiyo maana hujitahidi kupanga muda wangu vizuri ili kuwe na uwiano kati ya michezo ya video masomo kazi na shughuli nyingine za kijamii. Kwa kumalizia napenda kucheza michezo ya video kwa sababu hunipa burudani hunijenga kiakili na hunisaidia kujifunza mambo mapya kwa kutumia michezo hii kwa nidhamu na kiasi naamini inaweza kuwa na mchango chanya katika maisha ya mtu.

Kwanza kabisa, ninajilinda kwa kuwa mwangalifu na taarifa ninazo shiriki mtandaoni. Siweki taarifa nyeti kama nenosiri, namba ya kitambulisho au maelezo ya benki kwenye tovuti au mitandao ya kijamii bila uhakika wa usalama wake. Pia, hutumia nywila kali ambazo zina mchanganyiko wa herufi, namba na alama maalum. Na hubadilisha nywila hizo mara kwa mara. Pili, nina hakikisha vifaa ninavyotumia vinaulinzi wa kutosha. Hii ni pamoja na kusakinisha programu za kinga dhidi ya virusi na kuhakikisha zinafanyiwa masasisho ya mara kwa mara. Pia, hujihadhiri na kubofya viungo visivyo julikana au kupakua faili kutoka vyanzo visivyo. Aminika. Kwa mara nyingi huwa na virusi au programu hatarishi. Aidha, nina jilinda kwa kuwa na maarifa kuhusu vitisho vya mtandao. Kujielimisha hunisaidia kutambua mbinu zinazotumiwa na wahalifu wa kimtandao kama vile barua pepe za ulagai au ujumbe za udanganyifu. Zaidi ya hayo hutumia mitandao salama ya interneti na huepuka kutumia wifi za uma kwa shughuli nyeti. Kwa kumalizia kujilinda dhidi ya vitisho vya mtandao kuna hitaji nidhamu, umakini na elimu endelevu. Kwa kuchukua tahadhari hizi ninaweza kutumia mitandao kwa usalama na kujiamini bila kuhatarisha taarifa zangu binafsi.